Shuguli yangu ya siku ya mvua huwa zinabadilika kidogo kwa sababu siwezi kutoka nje sana. Mara nyingi napenda kubaki nyumbani nikisoma vitabu au kufanya kazi zangu za shule. Pia napenda kutazama vipindi vya elimu au kusikiliza muziki mtulivu. Wakati mwingine naweza kusaidia wazazi wangu, kazi kidogo kidogo ndani ya nyumba. Siku ya mfua pia unipa muda wakufikiria malengo yangu na kupanga mambo yangu vizuri. Kwa kifupi, siku ya mfua si ya kupoteza muda, bali ni ya kujiboresha.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sana na ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Nilipata nafasi ya kuona michoro na kazi mbalimbali ya wasani wenye vipaji tofauti. Kilichonivutia zaidi ni jinsi sana ilivyoweza kuwasilisha ujumbe bila kutumia maneno mengi. Nilijifunza kuwa sana si tu kuchora. Bali ni njia ya kuonesha hisia, mawazo na hata tamaduni za jami Maonesho hayo yalinifungua macho na kunifanya ni eshimu zaidi kazi ya wasani.

Mchezo ninayopenda kutazama zaidi ni mpira wa migu. Napenda mpira kwa sababu una ushindani, burudani na pia unafundisha ushirikiano. Ninapenda kuangalia jinsi wachezaji wanavyotumia mbinu ya marifa yao kufunga magoli na kushinda mechi. Pia mpira huleta watu pamoja. Iwe ni familia au marafiki. Tunatazama na kushangilia pamoja kwa maoni yangu mpira wa migu si mchezo tu bali ni sehemu ya maisha au burudani yangu.

Ndio, napenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu na pia chene virutubisho muhimu kwa mwili kama proteini na mafuta mazuri. Ninapenda hasa samaki waliokaanga au kupikwa kwa mchuzi. Mbali na radha yake, najua kula samaki ni muhimu kwa afya ya ubongo na mwili kwa ujumla. Kwa hivyo, kila ni napopata nafasi ya kula samaki, huwa na furahia sana.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Google. Nina imani nayo kwa sababu inaendelea kuunda huduma nyingi zenye manufaa kwa watu duniani. Kama utafutaji wa habari, ramani, na zana za elimu mtandaoni. Pia kampuni hiyo inakuza ubunifu na teknolojia safi ambayo inasaidia watu kupata habari kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa upande wangu, ninaona Google inachangia sana katika kuboresha maisha ya watu kupitia teknolojia.

Asubuhi ninapenda kunywa chai yenye mtindi kidogo au kahawa ndogo. Hii inanisaidia kuamka na kunipa nguvu za kuanza siku. Baada ya kunywa, mara nyingi napenda pia kula kitu kidogo kama mkate au matunda. Wakati mwingine pia napenda kunywa maji ya moto ili mwili wangu uanze vizuri na kugusa hisia ya utulivu. Kinywaji hiki kinanisaidia kuwa makini na pia kinafanya nifurahi kuanza masomo au shughuli za kila siku kwa nguvu na hamu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunipanua mda wangu na kuniruhusu kufanya mambo kwa utulivu nyumbani naweza kupanga vizuri ratiba yangu na kumaliza kazi bila usumbufu Pia, napenda kuwa karibu na familia yangu wakati wa mapumziko Hata hivyo, wakati mwingine huwa na changamoto kidogo kama msisimko au kufurugika Lakini kwa jumla, kazi nyumbani inasaidia kuwa makini na kufanya kila kitu kwa makini kubwa.

Tabia ya watu inayonichukiza ni pale wanapokuwa na ubinafsi au wanapojaribu kudanganya wengine. Napenda watu wawe wakweli na wakueka heshima kwa wengini. Kwa mfano, wakati mtu anazungumza huku akijigamba na kutoheshimu maoni ya wengini, hiyo inanichukiza. Nathani kila mtu anapasa kujaribu kwa muaminifu na mkarimu. Kwani hiyo ukusaidia kufanya mazingira ya familia shuleni au marafiki kuwa mazuri na kufurahi zaidi.

Ndiyo, napenda sana maua kwa sababu yana rangi nzuri na harufu nzuri. Yananifanya nijisikia furaha na utulivu wakati ninaangalia au kuwa karibu nayo. Pia maua yananisaidia kuelewa uzuri wa asili na kunifundisha kuthamini mazingira yetu. Wakati mwingine napenda pia kupiga picha za maua au kuzipa marafiki kama zawadi. Kwa sababu huwa zinanifurahisha pia.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu inanisaidia kutumia akili yangu na kutatua matatizo. Hesabu hesabu si tu inayofanya nishike mawazo yangu vizuri. Bali pia inanisaidia kuelewa mambo ya kila siku kama kupanga pesa au munda. Wakati mwingine, napenda kucheza michezo ndogo ya hesabu au maswali ya changamoto. Kwa sababu inafanya. Ufunzaji kuwa na kufurahisha. Kwa ujumla, hesabu inanifanya niwe makini. Kwenye nidhamu na kunipa furaha ya kufanikisha jambo nililo kusudia.

Kwa kawaida mimi ninalala takriban masaa nane kila siku. Napenda kulala muda huo ili mwili wangu upate kupumzika na akili yangu iwe makini kesho Wakati ninalala vizuri ninaamka nikiwa na nguvu za kufanya masomo, michezo na shughuli nyingine za siku. Pia kulala kwa muda wa kutosha kunanisaidia kuwa na afya nzuri na furaha siku nzima.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kufika kwa wakati katika shule, shughuli au mikutano. Kuwahi inasaidia kuepuka shida na pia kunanifanya niwe makini na mipango yangu. Wakati mwingine, napenda kupanga ratiba yangu mapema ili nisonge mbele bila kuwa na haraka. Ingawa baadhi ya marafiki wangu huchelewa, mimi napenda kushirikiana nao lakini bado nizingatie wakati wangu. Kwa jumla, kuwahi inanifanya nijisike vizuri na kuwa na nidhamu.

Mfanyibiashara bora zaidi ni mama yangu. Ana duka dogo la chakula ambapo watu wengi wananunua kila siku. Anafanya kazi kwa bidi, anawaheshimu wateja na anajua jinsi ya kupanga biashara yake vizuri. Kwa sababu ya juhudi zake, duka lake linaendelea vizuri na kila mtu anapenda kununua kwake. Hii naonesha kwamba nidhamu, bidi na heshimu wateja ndizo funguo za kuwa wanabiashara nzuri.

Mimi napendelea zaidi kuvaa shati kuliko tishati. Shati linanipa muonekano msafi na nzuri. Hasa, shuleni au kwenye hafla ndogo ndogo pia. Linaweza kuwa na rangi na muundo tofauti. Hivyo, linafanya nijisikie vizuri. Hata hivyo, tishati pia ni nzuri wakati wakufanya kazi au mchezo kwa sababu ni rahisi na inafaa kwa haraka. Lakini kwa jumla, shati lina nifanya nijisikie huru na ninaweza kuonyesha mtindo wangu.

Mimi napenda zaidi chai kuliko kahawa. Chai inanisaidia kuamka asubui na pia inaharufu nzuri ambayo inanifanya na jisikia vizuri. Wakati mwingine napenda kuongeza sukari kidogo au ndimu ili iwe tamu zaidi. Ingawa kahawa pia ni nzuri. Mimi napenda chai kwa sababu ni rahisi kunywa na haina nguvu nyingi kama kahawa. Chai pia ni nzuri pale ninapokuwa, nimeshugulika sana na napenda kupumzika kidogo.

Mimi napenda zaidi kusimamiwa kuliko kusimamia. Napenda mtu anayeweza kunielekeza na kunisaidia kufanya mambo kwa usahihi. Wakati mwingine, kusimamiwa kunanifundisha nidhamu na kunanisaidia kuepuka makosa. Hata hivyo, napenda pia kujifunza jinsi ya kusimamia wengine kidogo pale ninapopata fursa. Kwani kinanisaidia kukuza uongozi na kijamii. Kwa jumla, kusimamiwa kunanifanya nijiandae vizuri na kufanya kazi kwa makini.

Mimi hupata habari kutoka sehemu mbalimbali. Kawahida napenda kusoma magazeti, kuona habari kwenye televisheni, na pia kutumia simu kusoma habari mtandaoni. Wakati mwingine napata habari kutoka kwa walimu au marafiki. Hasa kuhusu shule au mambo ya kijamii. Napenda kupata habari haraka na sahihi. Kwani inanisaidia kuendelea kuwa makini na kuelewa kinachoendelea dunia nzima. Kupata habari pia kuna nifundisha kuwa wangalifu na kuchambua mambo kabla ya kuhitimisha.

Marekani inatimu kadhaa nzuri wa mpira ya kiragbi. Lakini moja ya maarufu zaidi ni United States Men's National Rugby Union Team. Hii ni timu ya taifa ya wanaume inayosaidiana dhidi ya nchi nyingine duniani. Nimetumia miaka mingi kujijenga na kuwafikia wakati mashindano ya kimataifa kama kombe la dunia la rugby mara kadhaa. Kwa upande wa wanawake United States Women's National Rugby Union Team nayo ni timu imara na imefanya vizuri sana kwenye mashindano ya kimataifa ikiwa imepata nafasi nzuri kwenye viwango vyao.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia ndugu yangu au rafiki katika jambo lililokuwa gumu kwao. Kwa mfano, nilisaidia rafiki yangu kufanya kazi ya shule ilipokuwa ngumu kuelewa somo fulani. Nilifurahi sana kuona anavyoelewa baada ya msaada wangu. Pia mara nyingine husaidia wazee au wenzangu katika shule au jamii kwa kazi ndogo ndogo kama kubeba mzigo au kufanya usafi. Ninajua kitendo kidogo cha wema kinaweza kufanya mtu mwingine afurahi. Na hivyo inanifanya nishukuru kuwa na furaha pia.

Siku ya leo wazo langu nzuri ni kutumia muda wangu kwa masomo na pia kufanya kitu kidogo cha kunifurahisha Kwa mfano baada ya masomo ningeenda kutembea inje au kucheza michezo na marafiki ili kupata hewa safi na kuondoa uchovu Pia napenda kusaidia familia yangu au kufanya kitu cha wema kama kusaidia ndugu au kufanya usafi nyumbani Kwa kufanya mambo haya, siku yangu itakuwa yenye maana, furaha na mafanikio kidogo kidogo.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu na kufanya kila jambo kwa bidii. Ni muhimu kusikiliza viongozi au walimu wa kazi, kujifunza haraka na kushirikiana vizuri na wenzako. Pia, usiogope kuuliza maswali pale unapoona jambo haieleweki. Pia ni vyema kupanga muda wako mzuri na kuweka kipaumbele kwa mambo muhimu. Kwa kufanya hivi, mtu anaweza kufanikisha kazi yake nzuri kujenga uhusiano nzuri na wenzake na kuwa na furaha kwenye kazi.

Wikendizangu huwa na shughuli mbali mbali. Mara mingi ninapumzika asubui, kisha hufanya masomo au kazi kidogo za shule. Bada ya hapo, ninapenda kucheza michezo au kutembea na marafiki. Pia ninapenda kutumia muda na familia kama kula pamoje au kusaidia nyumbani. Wakati piimu ingine pia napenda kuangalia video au kusoma vitabu vya burudani. Kwa kufanya hivi, wikendi zangu huwa za furaha kupomzika na pia kunisaidia kujianda kwa wiki mpya ya masomo na shuguli.

Mimi napendelea viatu vinavyokuwa rahisi na vinavyonifaa vizuri. Kwa mfano, napenda sneakers kwa sababu ni rahisi kuvua na kuvaa. Pia zinanifanya niwe huru wakati wa kucheza au kutembea. Wakati mwingine pia ninapenda viatu rasmi pale ninapohitajika kuonekana vizuri kama shuleni au kwenye hafla. Kwa jumla, napenda viatu vinavyonipa faraja na kuniruhusu kufanya mambo yangu kwa urahisi.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yetu kama vile shule bora, barabara safi na ufanyikazi nzuri kwa kila mtu. Pia ningependelea kuona watu wakisaidiana na kushirikiana kwa heshima na kila mtu akipata fursa ya kufanya kazi au biashara. Maendeleo haya yangenifanya jamii yetu kuwa salama, yenye furaha na yenye ustawi kwa wote, hasaa watoto ambao wanahitaji elimu na nafasi nzuri ya kucheza na kujifunza. Kwa ujumla, ningependa kuona kila mtu akidhaminiwa na kupewa nafasi ya kufanikisha maisha yake.

Kila siku mimi huwa natumia njia ya usafiri kulingana na mahali ni napokwenda. Mara nyingi naenda kwa miguu pale shuleni au sehemu zilizo karibu kwa sababu ni rahisi na kunanisaidia kuwa na afya. Wakati mwingine, familia yangu utumia pikipiki au gari pale tunapokuwa na mahali mbali zaidi pakufika. Napenda kutumia njia za usafiri zilizokuwa salama na haraka. Ili nisije kuchelewa na pia nijisikie vizuri kila siku.

Michezo ni nayopenda katika olimpiki ni ile inayohusisha kazi nguvu au binu nzuri. Kwa mfano, napenda mbio za mita mia moja na michezo ya kuogelea kwa sababu inaonyesha nguvu na ustadi wa wanariadha. Pia napenda michezo ya timu kama mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Kwani nifuraha kuona mchezaji wakishirikiana na kushindana kwa heshima. Kuangalia michezo hii inanifanya ni jisikie msisimko kunifundisha nidhamu na pia kuna hamasisha kufanya mazoezi na michezo katika maisha yangu ya kila siku.

Mda wangu wa bure hupitia kwa kufanya mambo ambayo yananifanya nifurahishe na kujifunza. Mara nyingi napenda kusoma vitabu na kuona video za elimu na burudani. Pia napenda kucheza michezo ndogo au kutembea nje na marafiki. Wakati mwingine napenda pia kusaidia nyumbani au kufanya kazi ndogo ndogo za shule. Kwa kutumia mda wangu wa bure kwa njia nzuri, kupumzika, kusherekea, na pia kujifunza mambo mapya ambayo yananisaidia siku za mbele.

Mimi huenda hospitali mara chache tu kwa mwaka. Mara nyingi pale ni napohitaji matibabu au uchunguzi wa afya. Kwa mfano, napenda kuenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida ili kuhakikisha mwili wangu uko salama na afya yangu nzuri. Wakati mwingine pia huenda pale kwa chanjo au kuangalia afya ya familia. Nadhani ni muhimu kuwa makini na afya na kuhakikisha unapata huduma na matibabu wakati zinahitajika ili kwepuka matatizo makubwa baadae.

Mimi napenda kuongea zaidi kuliko kuandika. Kuongea kunasaidia kuelezea mawazo yangu haraka na kunashirikiana na wenzangu. Wakati mwingine, kuongea kunanifanya pia nijifunze kutoka kwa wengine na kuelewa vizuri mambo tofauti. Hata hivyo, pia napenda kuandika kidogo. Kama kuandika mazoezi au fikra zangu binafsi, kwa sababu kunanisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Kwa jumla, kuongea kunanifanya nijisikie huru kushirikiana kwa marafiki na wengine.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Napenda kunywa chai asubuhi kwasababu inanisaidia kiamka na kunipa nguvu za kuanza siku. Wakati mwingine napenda pia kuongeza sukari kidogo au ndimu ili iwe tamu zaidi. Chai pia ni nzuri pale ninapokuwa nimeshughulika sana na napenda kupumzika kidogo. Ingawa pia napenda maji au kahawa mara chache, chai ndio kinywaji kinachonipendeza zaidi kwa sababu ni rahisi kunywa, harufu yake ni nzuri na inanifanya nijisikie furaha.

Chumba changu cha kulala ni safi na kilicho na mpangilio nzuri nina kitanda changu ambacho ni chakufa na kuna shati la kutulia wakati wa kulala Kuna rafu ndogo au kabati la kuhifadhi vitabu na vifaa vya shule ukuta wangu una 1rangi nzuri inayofanya nijisikie furaha au utulivu Pia napenda kueka baadhi ya picha au vitu vidogo vina vionifana nye disikie vizuri. Chumba changu ni sehemu nzuri ya kupumzika, kusoma kidogo na kujianda kwa siku inayofuatu.

Napenda sanaa kwa sababu ninjia nzuri ya kuonyesha hisia na mawazo ambayo mara nyingi hayawezi kuelezewa kwa maneno. Kwa mfano, napenda sanaa uchoraji ya warangi kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuunda picha ambazo zinaweza kuwa halisi na zakibunifu. Pia, napenda mziki hasa wakisasa na wakiasili. Kwani unapongea, unanifanya nijisikie furaha na nikumbusha mambo mazuri ya maisha. Sanaa pia inasaidia kupumzisha akili na kunipa nafasi ya kufikiria kwa undani kuhusu mambo ya kila siku. Kwa hivya, nizaidi ya burudani kwangu. Nisehemu ya jinsi ninaviweleza na kuelewa dunia.

Nimewahi kusafiri sehemu kadhaa nzuri sana, na kila moja ilikuwa na uzuri wake wa kipekee. Kwa mfano, nikiwa na familia nilisafiri homa Bay. Ambapo maji na mandhari ya asili yalikuwa ya kuvutia sana. Na tulifurahia pia, samahani na mchezo ya maji. Pia nilikuwa na marafiki wenzangu Mombasa. Ambapo pwani na fweke za mchanga mweupe zilikuwa za kupendeza. Na tukajaribu pia chakula cha baharini kilicho tamu sana.

Ninapendelea hali ya baridi kidogo. Sio baridi kali wala joto sana. Baridi kidogo inanifanya nijisikie vizuri na inafanya maisha ya kila siku kuwa rahisi. Kama vile kuenda shuleni, kucheza michezo, au kusoma bila kuwa na jasho au baridi kali. Pia napenda baridi kidogo kwa sababu inafanya mandhari ya asili kuwa ya kuvutia zaidi. Unaweza kuona miti ikiwa na majani mbichi, hewa safi na hata cloud. Zenye mvua kidogo zinazofanya mazingira kuwa ya kupendeza.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi kwanza napanga vizuri mahusiano na malengo ya mradi. Hii inamaanisha kuelewa ni nini nataka kufanikisha na ni nini rasilimali gani zinahitajika. Kisha napanga mpango wa hatua kwa hatua. Nikigawa kazi kubwa kuwa kipande kidogo inavyoweza kueleweka kwa urahisi. Baada ya hapo, napanga wakati na vigezo vya kupima maendeleo ili kuhakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati na kwa kiwango bora.

Ninapoandaa ripoti za kazi kwanza nakusanya tarifa zote muhimu kuhusu mradi au shughuli nilizofanya. Hii inamaanisha data, matokeo na maelezo ya hatua kwa hatua ya kazi. Baada ya hapo, ninapanga tarifa hizo kwa mpangilio unaoeleweka. Kwa mfano, kwanzia utangulizi, malengo, hatua nilizofanya, matokeo na hitimisho. Kisha ninaandika ripoti kwa lugha halisi na yenye ufafanuzi, nikihakikisha kila kitu kimeelezwa kwa uwazi na bila kupoteleza maelezo muhimu.

Wakati wafuraha napenda kuchangia na familia au marafiki, tukicheka, kuzungumza na kushirikiana katika shuguli za kufurahisha. Kwa mfano, tunaweza kucheza michezo, kutazama filamu nzuri au kusafiri kidogo pamoja. Pia napenda kusikiliza muziki au kucheza viema michezo ya video ili kupumzika na kufurahia mudawangu wabure. Wakati mwingine napenda pia kuandika au kuchora, kwani inanisaidia kueleza hisiya zangu za furaha kwa njia ya ubunifu.

Nina shiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali zinazochangia maendeleo na umoja Kwanza napenda kushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira mikitano ya kijiji au maradi ya miendeleo inayolenga kuboresha maisha ya watu Hii inanisaidia kuwa sehemu ya mabadiliko chanya cha maana katika jamii Pia ninajitolea kusaidia wengine pale ninapoweza kwa mfano kusaidia wanafunzi wadogo katika masomo au kushiriki katika kampeni za uhamasisaji kuhusu maswala muhimu kama afya na elimu.

Ningependa kupata mafunzo ya kuonyesha uboreshaji ujuzi wangu wakitaalam na binafsi. Kwa mfano ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa miradi Ili nijifunze jinsi ya kupanga kazi kwa ufanisi na kuongoza timu kwa mafanikio Pia ningependa mafunzo ya teknolojia na matumizi ya mifumo ya kisayansi kwasababu dunia ya kazi inabadilika haraka na ni muhimu kuendana na mabadiliko hayo aidha mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja yangeweza kunisaidia kuwasiliana vizuri na watu wa aina tofauti na kujenga mahusiano mazuri kazini.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kuona mafanikio katika mambo ninayofanya. Haswa ninapoeka juhudi na hatimaye kupata matokeo mazuri. Hiyo inanipa motisha ya kuendelea kujituma zaidi. Pia ninapata furaha kubwa ninapokuwa na familia na marafiki. Tukicheka na kushirikiana katika mambo mbalimbali. Mahusiano mazuri na watu ninaopenda hunipa amani na nguvu ya dhani.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu inaonesha utamaduni na historia ya jamii. Mziki huu unikumbusha mila, desturi na maadili ya watu wetu. Na pia inasaidia kuelewa jinsi wazee wetu walivyokuwa wakijieleza zamani. Ninapenda jadi kama ngoma na nyatiti kwa sababu sauti yake huwa ya kipeke na yenye mvuto mkubwa. Pia dance za kitamaduni zinaambatana na mziki hua hua na za kufutia sana na uleta umoja katika jamii.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki kwanza nahitaji kutumia vitu vinavyoweza kutumika mara nyingi kama chupa ya maji ya kudumu badala ya kununua chupa za plastiki kila wakati pia napenda kubeba mfuko wa kitambani napoenda dukani badala ya kutumia mfuko ya plastiki vilevile na hakikisha kutupa taka za plastiki kwenye sehemu maalum za takataka ili ziweze kurejelewa Badala ya kuchafua mazingira Pia najaribu kuhamasisha marafiki na familia yangu kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira kwa kupunguza plastiki.

Filamu ninayoipenda zaidi ni Black Panther. Ninaipenda kwa sababu ina hadithi ya kuvutia kuhusu uongozi, uwajibikaji na umuhimu wa kulinda utamaduni. Pia inanifundisha kwamba nguvu ya kweli, haitoki tu na uwezo wa kimwili, bali pia hekima na maadili. Inavutia sana na jinsi nchi ya Wakanda inaonyeshwa kuwa ya teknolojia na ya hali ya juu Huku ikihifadhi mila na desturi yake.

Natumia programu kadhaa mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Kwa mawasiliano, mara nyingi natumia WhatsApp kuzungumza na familia na marafiki kwa sababu ni rahisi na haraka. Pia natumia Google kwa kutafuta taarifa ya kujifunza mambo mapya mtandaoni. Kwa burudani, napenda kutumia YouTube, tazama video za elimu na burudani. Pia kwa kazi au masomo natumia programu kama Microsoft Word kuandika na kuandaa nyaraka.

Napenda filamu zinazochanganya hadithi nzuri na msisimuko kama za kisayansi, vituko na hata filamu za kusisimua hisia kama drama. Pia napenda filamu za vichekesho mara kwa mara kwa sababu zinafanya nicheke na kupumzika.

Jambo muhimu niliowai kufundishwa nilifundishwa na mjomba wangu. Alinifundisha dhamani ya kuwa makini, kujiamini na kushughulikia tarifa kwa umakini. Situ kwa suaala ya shule, bali pia maadili ya maisha. Kila mara ninapokuwa na tatizo au shaka kuhusu jinsi ya kufanya jambo nzuri, aliniambia nisome kwa bidii, nisikie wengine na usisite kuuliza maswali. Hii lionesha jinsi elimu haishi kwenye vitabu tu bali pia kwenye mafunzo ya kila siku na jinsi mtu mmoja mwenye busara anaweza kubadilisha mtizamu wako na kukuezesha kuwa bora zaidi.

Kila mwezi, napanga malengo kazini kwa kutumia mpangilio unaoainisha kinachohitajika kufanikishwa na muda wake. Kwanza, nimeanzisha na kuangalia miradi mikuu inayohitajika kukamilika, kisha naigawanya katika hatua ndogondogo zinazoweza kufanywa ndani ya wiki au siku. Kila malengo linafanyikishwa na matokeo yanayotarajiwa ili niweze kupima maendeleo. Pia ninapanga muda wakuangalia maendeleo mwishoni mwa mwezi kuona ni wapi nimefanikiwa na ni wapi napaswa kuboresha.